Ndiyo, ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakua tofauti na kusababisha changamoto fulani. Kwa siku hiyo, ningejitolea kufanya shuguli za kawaida bila kutumia simu, kompyuta au hata television. Kwa mfanao, ningesoma vitabu vya kurasa alisi, kutembea nje kwa mda mrefu, kujadiliana na watu uso kwa uso, na kufanya shuguli za ustadi kama kuchora au kuandika kwa mko.

Nimewahi kusafiri zanzibar ambayo ni mahali pazuri sana Kisiwa hiki kina pwani nyeupe na maji ya blue yanayovutia ambapo niliweza kufurahia kupumzika kuogelea na kutazama macheo mazuri Pia nilitembelea stone town ambapo niliweza kuona usanifu wa kistoria kufahamu utamaduni wa kiswahili na kununua masanove kwenye soko la ka.

Ninapenda sana siku za mvua. Mara nyingi wakati wa mvua ufanya shughuli za ndani kama kusoma vitabu, kuandika mawazo yangu na kuangalia filamu Kumbukumbu yangu ya mvua ninayo kumbuka vizuri ni wakati nilipokuwa na familia yangu shambani, na mvua ilinyesha kwa nguvu usiku. Mvua huwa inabadilisha mpango yangu kuzuia shughuli za inje lakini pia inapa sababu ya kupumzika na kufanya mambo. Niliopuuza kwa kawaida. Wakati nasikia sauti ya mvua na jisikia utulivu wa amani.

Napenda kufanya mambo mengi na marafiki zangu kwa mfano, kutembea na kuongea, kufanya mazoezi pamoja, kucheza mchezo ambao au video games, kupika au kula nje pamoja, kusaidiana katika miradi, kutazama filamu au matangazo pamoja, kushiriki katika shugli za kijamii. Kwa ujumla, kufanya shughuli na marafiki kunaimarisha usiano na kunifanya njisikia kwa sehemu ya jamii.

Jambu muhimu kwa ngu katika dini ni kuheshimu na kuwapenda wengine kama unavyoijipenda, ini kanumi ya msingi inayotokana na imani yangu. Na inanyongoza katika maisha ya kila siku. Pia kujua mungu yupo na anatusikiliza. Kuna nipa matumaini na nguo wakati wa shida.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa kiongozi au msimamizi katika nyanja yangu ya kitaalamu hasa katika uundaji wa teknolojia au uongozi wa miradi. Ningependa kuwa nawezo wa kuongoza timu kuleta mabadiliko chanya katika kampuni na kushiriki katika maamuzi makubwa ya kibi ya sha.

Kila asubuhi ninapoamuka, kawaida huanza na kunywa glasi moja ya maji ya moto ili kuamsha mwili na kusafisha mfumo wangu. Baada ya hapo, hufanya mazoezi mafupi ya kunyoosha miili au yoga kwa dakika kumi na tano adi ishirini. Hii inasaidia kujisikia freshi na kuongeza mwanga wa fahamu.

Usiku kabla ya kulala, mara nyingi hufanya mazoezi, machache ya kujitarisha usingizi mzuri, kwanza hujaribu kuepuka simu, kompyuta au televisheni kwa angalau dakika thelathini kabla ya kulala. Badala yake huwa nasoma kitabu cha hadithi au kusikiliza muziki mpole au sauti za asili kama mvua au ndege wa usiku.

Ninashugulikia mabadiliko kazini kwa kuchukulia kwa fikra ya wazi na kuyaona kama fursa kujifunza na kukua badala ya vikwazo. Kwanza, na jaribu kuelewa sababu ya mabadiliko na malengo yake kwa ku uliza maswali na kushiriki katika mazungumuzo na wakuu na wenza wangu.

Ninashirikiana na timu kwanjia katha muhimu ili kuha kikisha tunafanya kazi kwa ufanisi na kufikia malengo yetu pamoja. Kwanza, ninajitahidi kwa mkomunikeike vizuri na wasiliana wazi kuhusu malengo majukumu na matarajio. Ninaomba na kutama ilezo wakati wa mikutano na ninatumia njiamba limbali za mawasiliano kama baru wa pepe, mikutano ya moja kwa moja na vikundi vya chati kama WhatsApp ou Slack.

Nimewahi kujaribu sushi kutoka Japan. Ilikuwa uzoefu wa kwanza wa kula samaki mbichi ulio kunjwa katika mkate wa muani. Nilipo chukua kijiko cha kwanza ladha ilikuwa nyepesi baridi na ya kipeke. Si kama vyakula vilivyo waka au vilivyo toa viungo vingi vinanvyo vinavyo zoea.

Napenda kutembea Stone Town Zanzibar. Hapa napenda kupita kwenye njia nyembamba za kale zilizojengwa kwa mawe. Kuchunguza magenge ya kusafiria ya zamani na kusikiliza hadithi za historia ya biyashara ya misafara na utumwa. Pia kunavutia kuona usanifu wa kiarabu, kihindi na kiafrika, uliochanganyika na kununua masuvinia kwenye soko la forodha.

Utotoni, nilipenda sana kucheza mpira wa migu na marafiki zangu. Tulikuwa tunakutana uwanjani, tukigawana timu na kucheza kwa furaha kubwa. Hata kama mpira ulikuwa kitenge au ulioko umepasuka, ilikuwa brudani isioisha. Kukimbia nyuma na mbele kufunga magoli na kucheka kwa sauti kubwa kulitupa furaha na uhu.

Napendelea mwanga wa kati. Mwanga mkali sana mara nyingi hunichosha macho na kusababisha kuumwa kichwa. Hasa nikifanya kazi ya karatasi au skrini kwa muda mrefu Mwanga wa kati kama wa taa ya mwanga wa asili, au jua la asubuhi unatoa mazingira ya utulivu na ya kufurahisha. Unafaa kwa kusoma, kupumzika au hata kuzungumza na watu.

Napotaka kustarehe, mara nyingi uchagua kufanya mambo machache yanayo niletea utulivu na furaha. Kwanza napenda sana kusoma vitabu, hasa riwaya za kupendeza au hadithi za kihistoria. Nikikaa chini na kitabu changu, ninapotea kwenye ulimwengu mwngine na hilo linanifariji.

Ninasomea habari mitandaoni kwenye njia mbali mbali. Kwanza? Mara nyingi hutumia mitandao ya kijamii kama Facebook na Twitter ambapo ufuatilia kurasa za vyombo vya habari na watu unaowajua. Pia ninapenda kutumia programu maalumu za habari kwenye simu kama vile BBC News Swahili nipashe au habari leo.

Napendelea kusoma zaidi, ninaposoma naona ulimwengu mpya, naweza kusafiri kwa mawazo yangu, kuandika ni ngumu kwangu kidogo lakini pia ni muhimu Kimsingi, napenda vyote viwili lakini kama ni lazima nichague napendelea kuandika.

Ninafanya mazoezi ya kukimbia kila siku kwa dakika thelathini asubui na mara nne kwa wiki nenda jimu kufanya mazoezi ya kuvuta na kushikiniza misuli. Nina penda sana kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu inaniamusha na kunipa nguvu za kuanza siku. Baada ya kumaliza na hisi mzima, furaha na ninamueleko mzuri wa akili. Hii inanisaidia kuendelia na mazoezi yangu ya kila siku.

Zoea nzuri nililolijenga, ni kusoma vitabu kila siku kwa angalau dakika ishirini, nilianza kwa kusoma kurasa moja au mbili tu kila siku, lakini baadaye nikazoea na sasa naweza kupita siku bila kusoma. Hunisaidia kupanua maarifa yangu, kufurahia hadithi na kupumzika akili.

Ninapenda kufuata mfereji katha wa televisioni kulingana na maitaji na masilahi ya kwanza BBC swahili ni kituo ninacho kitumia kupata habari za kimataifa na uchambuzi wa kina. Kinaweza kuniwaka tarifa kwa usahili na kutoka kwa mtazamo mbalimbali hasa kwenye maswala ya kisiasa, kiuchumi na kijami ulimwenguni.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Kujaribu chakula kisicho julikana. Kina nifraisha na kunifungua macho kwa ladha na utamaduni mwingine. Mara nyingi huwa nafuraha ya kugundua kitu kipya kinachopendeza.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa mfano, nikipata kifaa kipya cha elektroniki au programu inayo saidi ya kazi. Huwa naifanya majaribio ilikuona jinsi inavyoweza kuhari. Kurahisisha maisha au kazi yangu. Kujaribu teknolojia mpya, kuna nifungua fikra na kunifanya nifahamu mabadliko ya kisasa.

Nimekulia katika mji mdogo wa iringa Tanzania. Mji huo unavutia kwa sababu ya mazingira ya milima na hewa baridi. Kumbukumbu mzuri ya utotoni ni mchezo ya usiku na marafiki na kula vitumbua vya mtaani jioni. Watu wa huko ni wakarimu na jumuia inahusiano wa karibu. Napenda kurudi Iringa wakati wa sherehe za mwaka mpya ili kukutana na familia na kufurahia upande wake wa asili.

Unapenda wanyama wa aina mbali mbali lakini hasa mbwa na paka Mbwa ni mnyama mwenye uaminifu na ushikamano husaidia katika ulinzi na hata katika kufariji hisia Paka kwa upande wake ni mrembo na huru na husaidia kupunguza mafadhaiko kwa tabia zake za kupendeza.

Mazingira mazuri ya kazi yanajengwa kwa ushirikiano na heshima kati ya wafanya kazi mawasiliano mazuri na uwazi katika kila kitu usawa kati ya wakazi na maisha kibinafsi fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma mahali pa kazi panapo kuwa salama na panapo imili mawazo mapya.

Napenda kucheza mchezo hasa mpira wa miguu kuliko kutazama kucheza kunanipa furaha ya moja kwa moja kunasaidia kudumisha afya na kujenga urafiki lakini pia ninapendezwa na kutazama michezo mikubwa kama kombe la dunia au mashindano ya mpira wa kikapu kwa msisimuko wa ustadi wa wachezaji.

Simu yangu ni kitu muhimu sana kwangu kila siku zaidi yayote natumio simu yangu kuwasiliana na marafiki na familia kupitia whatsapp na simu za moja kwa moja Pia ninapenda kutumia mitandao ya kijamii kama instagram na youtube kuona habari na video.

Kwa kweli napendelea kulingana na hali ya hewa na shugli Wakati wa joto kali bila shaka tishati ni rahisi zaidi na huwa zinafanya nijisikie huru na baridi Asa hapa Afrika mashariki tishati ni sawa kabisa lakini pia ninaipenda shati.

Wikendi, ninapenda kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda Mara nyingi huwa natumia muda na familia yangu, tunapiga kelele na kucheza Pia mimi ni mpenzi wa filamu, kwa hivyo huwa natazama filamu pia nyumbani Wakati mwingine ninaenda sokoni kununua vitu vya nyumbani au kukutana na marafiki kwenye kafeni.

Ninapata habari kutoka vianzo mbali mbali. Mara nyingi natumia simu yangu kuangalia habari kupitia mitandao ya kijamii kama Twitter na Facebook Lakini pia ninapenda kusoma magazeti ya mitandaoni. Kama vile Nation au Citizen Wakati mwingine nasikiliza radio hasa katika gari.

Ninapo shugulikia wateja na jaribu kuwa nasubira na ufahamu Kwanza husikiliza kwa makini mahitaji yao kisha natoa maezo wazi na usahihi Ninajitahidi kuwa natabasamu na heshima hata wakati mgumu kwa sababu kila mteja anataka kujisikia kamani.

Ndiyo wakati mwingine napenda kuvaa kofia hasaa kofia za baseball au bucket hats. Kofia zinasaidia kulinda uso wangu kutokana na jua kali hapa Afrika mashariki Pia zinaweza kuwa sehemu ya mtindo wangu wa kunipa muonekano mpya Hata hivyo si kila siku, wakati mwingine napenda nywele zangu ziwe huru.

Ninapoandaa ripoti za kazi kwanza huwa naelewa kabisa lengo la ripoti na wale watakao isoma kisha hukusanya data na habari muhimu nikihakikisha ni sahihi na ya kisasa Napenda kutumia programu kama Microsoft Word au Google Docs na kutumia vichwa na miundo wazi ili iwe rahisi kusoma.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao Mchezo kama bao, draft na chess ni marufu sana na hufuraisha nikicheza na marafiki au familia huwa inalete usiano mzuri na kazi ya akili Pia mchezo huu nasaidia kukuza ustadi wa kufanya maamuzi na kutabiri hatua za mchezaji mwingine.

Napendelea joto kuliko baridi Hapa Afrika mashariki joto linavutia zaidi na linafanya nijisike hai na yenye nguvu Napenda kwenda pwani au kufurahia mazingira ya nje wakati wa joto baridi huwa siipendi sana kwa sababu naishi katika eneo ambalo halina baridi kali na mara nyingi huwa nahitaji kujifunika.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukutana na familia na marafiki. Mara nyingi tunakutana nyumbani au kwenye mkahawa tukila chakula kitamu pamoja na keki Mimi na wapendwa wangu hucheka kuimba nyimbo na kushiriki kumbukumbu nzuri. Wakati mwingine nafanya kazi ya kujitolea kama njia kudhamini maisha.

Nikiitaji kukamilisha kazi kwa wakati kwanza huwa naanda orotha ya kazi zote na kuzipanga kwa kipa umbele Ninajitaidi kwanza na kazi ngumu zaidi ya subuhi wakati nikona nguvu zaidi Pia uwepuka vizio vya simu na mitanda wakati minafanya kazi muhimu.

Mara nyingi ni nakula ugali na mboga au nyama kwa chakula cha mchana, ugali ni kawaida hapa Afrika mashariki na utuwa nishati kwa ajili ya kazi ya mchana, wakati mwigine ni napendelea wali na maharage hasa ikiva ni siku ya haraka Ninajitahidi kila mara kula chakula cha nye virutubisho ili niwena nguvu.

Wakati nina msongo wa kazi mara nyingi uchukua mapumziko mafupi huenda nikitembea kidogo inje Nikipumua hewa safi au nikisikiliza mziki wa kupumzisha Pia kuzungumza na mwenzangu kazini kunasaidia kupunguza mzigi wa mawazo Ninajitahidi kupanga kazi yangu kwa vipande na kuanza na umuhimu zaidi kwanza.

Mimi hulala kati ya saa kumi na moja usiku hadi saa kumi na mbili usiku Najaribu kupata usingizi wa saa nane ili niwe na nguvu kwa siku inayofuata wakati mwingine nikiwa na kazi nyingi huenda nikaichelea Lakini nafanya bidii kulala mapema usiku mzuri wa usingizi unanisaidia kuwa na furaha na ustadi wa kufanya kazi.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kuchakata kutenganisha plastiki karatasi na taka za kikaboni. Pia ninapanda miti mara kwa mara na kuhimiza jamaa zangu kufanya vivyo hivyo Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kununua mifuko ya kitambaa na kutumia chupa ya maji ya kudumu.

Ninapenda watu wenye ujasiri na uaminifu Tabia ya kuwa mwaminifu inajenga imani na heshima Pia napenda watu wenye huruma na uchangamfu wanaweza kuleta furaha na msaada katika maisha ya kila siku kuwa na subira na kusikiliza kwa makini ni tabia nyingine ninayothamini.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu. Nawaheshimu na kuwathamini sana kwa hekima yao na uzoefu wa maisha. Mara nyingi huwa naongea na babu na bibi yangu. Nikiwasikilizia hadithi za zamani na shauri zao muhimu, pia nawasaidia wanapohitaji msaada. Kwa mfano kuwapeleka hospitali au kuwasaidia kwenye mambo ya nyumbani.

Napenda kula wali na ugali kulingana na siku na mlo ugali ni mwongozo katika familia yangu hasa wakati wa chakula cha jioni na hula na mboga au nyama, wali napenda kula mchana mara nyingi na maharage samaki au kuku vyakula hivyo vinatoa nishati na kurudisha utamaduni wetu.

Ndiyo napenda sana kujishughulisha na bustani kwa mfano ninapanda mboga kama nyanya vitunguu na sukuma wiki kufanya bustani kunanisaidia kupumzika na pia ninapata chakula kizuri na safi Wakati mwingine ninashirikiana na jamaa zangu na hata kujifunza mbinu mpya kutoka kwa wazee kuna furaha kubwa kuona mimea inakua.

Ndio napenda kula popcorn hasaa wakati nikiangalia filamu au mechi ya mpira Napenda popcorn iliotiwa siagi na chumvi lakini pia hupenda aina ya tamu kama ya karanga na sukari Popcorn pia ni kitamu rahisi na cha bei nafuu kinachoweza kuliwa wakati wowote.

Ndio napenda kuimba haswa wakati niko pekee yangu au nikishangilia na marafiki Sijiamini sana kwenye sauti yangu lakini hata hivyo hunijia raha Napenda kuimba nyimbo za kiswahili za zamani kama za simba wa nyika na pia nyimbo za kisasa za diamond platinum kuna wakati nilikuwa nikiimba hata wakati nafanya kazi za nyumbani.

Mimi kwa kawaida napenda kuamka asubuhi na kukaa macho mara moja sipendi tena kulala. Nasikia kuwa ikiwa nikirudi kulala tena naweza kupoteza mwelekeo unaokuwa na usingizi mzito zaidi. Hata hivyo, kuna siku za wikendi ambapo napenda kupumzika na kurudi kulala kidogo baada ya kuamka.

Mimi napendelea wi-fi wakati niko nyumbani au ofisini kwa sababu ya kasi yake na bei nafuu Lakini nikitoka nje data ya simu ni muhimu sana kwa mawasiliano na kufanya kazi kwa haraka Hata hivyo data ya simu inaweza kuwa gharama gharama sana ikilinganishwa na wi-fi Kwa hivyo najaribu kutumia wi-fi pale inapopatikana na kuhifadhi data ya simu kwa dharura tu.

Mandhari nzuri sana niliohai kuona, ni upepo wa jua, unapochomoza juu ya ziwa Victoria huku mwanza, rangi ya machui ilikuwa ya manjano, waridi na zambarau na maji yalikuwa yamejaa nuru, pia nimependa sana mandhari ya milima ya usambara, mawe na misitu enye kutuamusha, hisia za utulivu na mshanga.

Ninaupendelea programu za mara kwa mara kama Microsoft Office na programu za kubuni kwa sababu zinasaidia sana kazini na amini ni bora kunua programu halali ili kupata usaidizi na kiufundi na saisho za usalamu.

Mimi hufuwa nguo mara mbili kwa wiki, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi Hufuwa zaidi nguo za kazi na nguo za ndani na mara nyingi hufanya hivyo usiku baada ya kazi Nikitumia mashine hufuwa mara moja tu kwa wiki lakini kuna wiki ambazo hufuwa mara tatu hasa wakati wa msimu wa mvua au nikiwa na shughuli nyingi za inje.

Mimi napenda kutumia GPS kwa safiri nyingi kwa sababu inanyonyesha njia moja kwa moja na inaniambia traffic live. Lakini pia ni nahifadhi ramani ya kigodi kwenye gari yangu kwa ajili ya maeneo yenye mtandao duni.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtaalamu wa teknolojia na kusaidia kukuza jamii yangu kupea elimu ya digiti Ninataka kufundisha ya vijana jinsi ya kutengeneza programu na kutumia teknolojia kujikimu pia napenda kuwa na kampuni yangu ya programu itakayosaidia wakulima na wafanya biashara wadogo.

Ninapenda kuchagua mchezo wa kucheza kwenye simu Lakini pia napenda mchezo wa inje kama mpira wa miguu na kukimbia kwenye simu ninaupendeleo mchezo wa kujaribu ubongo kama sudoku au crossword michezo inanisaidia kupumzika na kujifuraisha hasa baada ya kazi ngumu.

Ninapanga kazi zangu mapema kwa kutumia orodha ya kazi na kalenda ya simu Weka vipaumbele vya kazi muhimu zaidi kwanza na ujaribu kuzikamilisha kabla ya muda Pia napunguza migongano kwa kuzima arifa za simu wakati wa kazi muhimu na kutumia muda wa kikao kwa ufanisi.

Mimi huwa naenda maktaba ni marambili kwa mwezi hasa inapoitaji kutafiti kwa ajili ya kazi au kusoma vitabu vipya Napenda maktaba ya uma kwa sababu ya utulivu na raslimali nyingi za kielimu Wakati mwingine naenda maktaba ni ya shule pia kukodisha vitabu viofasihi au kuangalia magazini.

Mimi husherehekea mwaka mpya kwa kutana na familia na marafiki Tunapika chakula kizuri kama pilau nyama choma na saladi Halafu tunangoja saa kumi na mbili usiku kwa kucheza mziki na kucheka Pia tunapiga miyeyusho na kutoa matarajio yetu kwa mwaka mpya.

Baba yangu ndiye aliye nifundisha jambo muhimu sana, kuwa muaminifu na kujithamini. Alinisimulia hadithi za maisha na kunionyesha mfano wa kufanya kazi kwa bidhii bila kukata tamaa. Pia alinifundisha kusema ukweli kila wakati hata kama unauma. Mufunzo yake ya menisaidia kujenga uhusiano mwema na watu na kufanikiwa kazini.

Napenda kujadiliana na familia yangu juu mambo ya kila siku wakati wa chakula cha jioni. Pia tunapenda kutazama filamu pamoja usiku wa jumamosi na wakati mwingine kufanya pikiniki wanzani au kuenda kumtembelea jamaa. Shughuli nyingine ni kupikia pamoja hasa siku za sikuku kama krismasi au EID.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ni ile nilipo jionea joka kubwa likitembea karibu na nyumba yetu jioni usiku. Nilisimama kama kigoda hata kupumua nilisahau. Pia kuna wakati nilipo patwa na giza kwenye msitu wakati wa matembezi ya kusikia sauti za wanyama wasiojulikana. Nilisikia damu ikikauka mwilini muangu.

Napenda kutumia suruali za jeans au za kiraisi kwa shughuli za kila siku kwa sababu zinatoa uhuru na kutembea na kufanya kazi. Lakini pia napenda sketi hasa wakati wa sherehe siku joto au wakati nataka mwonekano tufauti. Sketi zinanipepea na kunifanya njisike mwanamke zaidi.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kutumia programu ya antivirus imara kwenye kompyuta na simu yangu. Pia na install programu halali tunasifikivi viungo vizivyo na uhakika. Natumio mtandao salama na VPN wakati nikiunganisha kwenye wifi ya uma.

Timu ninayoipenda sana ni anga CSC. Nimekuwa nikiwaunga mkono toka utotoni kwa takriban miaka kumi na tano sasa. Kumbukumbu yangu ya kushangaza ni ile ushindi dhidi ya Azamu FC katika finali ya kombe la Tanzania ambapo yanga ilifunga goli la ushindi dakika ya mwisho. Ningependa kumnunua bwana samanta kwa timu hii kwa sababu anauzoefu wakimataifa na angeongeza nguvu kwenye mstari wa mashambulizi. Ninahisi furaha kubwa na majivunio timu yangu inaposhinda na hata kama itapoteza bado ninaendelea kuwaunga mkono kwa moyo wangu wote.

Ninawasiliana na wenzangu kwa kutumia njia mbalimbali kwa mambo ya haraka ninatumia ujumbe wa mandishi au simu kwenye vikundi vya whatsapp au slack kwa mazugumzo wa kina upenda kwa na mikutano ya uso kwa uso hasa ikiwa ni suala gumu au lenye maitaji ya kushauriana.

Kwa kweli wakati mwingine ningependa kurudi ujana ili kurakebisha makosa fulani na kufraia wakati wa bure na rafiki zangu lakini pia nashukuru kwa uzwefu wa sasa kwa sababu kila atue umenifundisha jambo na kunifanya mtu nilio kuwa leo.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ilikuwa historia Nilipenda kusikiliza hadithi za vita vya wakati wa koloni, vita vya uhuru na maisha ya watu mashuhuri kama mwalimu nyerere. Pia nilipenda kiswahili kwa sababu ya ushairi na tamthilia tulizo zisoma. Mwalimu wa kiswahili alikuwa akiziletea madarasa kuwa ya kuvutia na kutuhamasisha kuandika.

Ningependa kupeleka elimu ya dijiti katika jamii yangu, hasa kwa vijana na wazee mbao hawajajua kutumia teknolojia. Ningefungua vituo vidogovvya kujifunzia kompyuta na mitandao na kuwasaidia watu kujua jinsi ya kutumia simu na programu muhimu kwa maisha ya kila siku.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya pilipili kidogo, yaani kinachotia moto mdomoni kwa mfano, napenda samaki wa kupaka nakukolea na pilipili, au nyama choma iliyochomwa kwa pilipili kavu, lakini pia napenda ladha ya tamu na chumvi kwenye chakula kama wali na nazi, mchuzi wa nyama.

Ndio nimewahi kunuotikitiza tukio maranyingi kwamfano nimenuotikitiza konsati za mziki wa bongo fleva kama za diamond platinum na raivane Pia nimenuotikitiza sherehe za sikukuu kama tamasha la bagamoyo na likizo ya mwaka mpya.

Kumbu kumbu yangu nzuri ya utoto nishere tulio fanya shuleni pale tulipumaliza darasa la saba tulikuwa na piknik uwanjani na walimu na wenzangu wa darasa Ilikuwa pamoja na rafiki yangu wa karibu njuma na mama yangu alia kujia kutuona Pia nilipata zawadi ya kitabu kutoka kwa mwalimu wangu Leo na mkumbuka ahayo.

Ninamkumbuka sana mwalimu wa kiswaili wetu wa darasa la sita bwana Kilonzo. Alikuwa na tabia ya kutuhamasisha kusoma hadithi na kuandika insha kwa ufasaha Alitufundisha kuwa na msimamo na kujiamini, na mara nyingi alisema kiswaili ni lugha ya taifa nijivune nayo.

Kwa sasa ninafanya kazi ya utafsiri na wandishi wa maudhuwi kwa lugha ya kiswahili. Nilichaguwa fani hii kwa sababu tangu utoto, nilikuwa na upendo mkubwa wa kusoma vitabu na kuandika. Nacho kipenda zaidi katika kazi yangu ni fursa ya kuwasiliana na watu kutoka maeneo mbali mbali. Changamoto nilio kumbana nayo mara nyingi ni upatika naaji wa istilai sahihi za kisasa. Ningependa kubadilisha jinsi jamii inavyo tazama fani ya lugha. Penda tuseme lugha siyo tu chombo cha mawasiliano bali pia rasimali ya kitamaduni na kiuchumi inayostahili.

Ninapenda shirika langu kwa sababu ya mazingira ya kazi yanayositawisha, ushirikiano na heshima, wafanyakazi hutendewa kwa ukarimu na kuna nafasi ya kujieleza. Pia napenda tamaduni ya kuwajali wafanyakazi, kuna siku ya kupumzika, duzuku ya afya na msaada ya kielimu kwa wale wenye hamu ya kujieleza.

Kwanza, ninapoanza kazi, kufungua kompyuta yangu na kukagua baru pepe na ujumbe muhimu kwanza, ninangalia kama kuna taarifa ya haraka, majibu au maelekezo mapya kutoka kwa wenzangu, baada ya hapo, ninaanda urodha ya kazi ya siku hiyo kulingana na vipa umbele, najiuliza nini nahitaji kukamilisha kabla ya mwisho wa siku.

Ninapendelea chai kulikoka kahawa kila subuhi nasimama na kwanza kuchemdha maji kisha uweka majani ya chai maziwa kidogo na sukari kidogo Nilijifunza kutengeneza chai vizuri kutoka kwa mama yangu aliyekuwa akinipikia tangu utoto Napenda kunywa chai yangu kwenye huwa nyuma nyuma nyumbani hasa asubuhi zinye jua la mapema kama nisipo kunywa chai yangu aubuhi nahisi kitu kinakosekana nafikiri kichwa kidogo na nishati yangu hayanzi vizuri.

Kwa mtu anaye anza kazi mpya napenda kumpa ushauri huu kwanza jifunze mazigira na watu sikiliza zaidi kuliko kuzungumza mwanzoni jiunge na utamaduni wa shereka na ulize maswali unapoitaji mailekezo Pili fanya kazi kwa uaminifu na bidii tatu jihusishe na mafunzo na fursa za ukuzaji.

Kati ya kuandika na kuongea napenda kuandika zaidi Napenda kuandika kwa sababu inanipa mda wa kufikiria kina kurekebisha na kuelezea mawazo yangu kwa utaratibu Napenda kuandika insha barua na hata kwenye blogu yangu ndogo ya mambo ya kila siku.

Baada ya siku ndefu ya kazi napumzika kwa kwanza kuoga maji ya joto ili kupoa mwili na akili kisha hupenda kulala chini na kusikiliza mziki kwa utulivu au podcast fupi wakati mwingine naandika kwenye diary yangu ya kumbukumbu ninachohisi na ni nini nimejifunza leo.

Ningependa kupata mafunzo ya ujuzi wa kidigitali na matumizi ya programu mbalimbali kazini kwa sababu teknolojia inabadilika kila siku na nataka kubaki sasa Pia ningependa mafunzo ya usimamizi na uongozi ili niweze kujitayarisha kwa madaraka makubwa na kusaidia kukuza timu.